Mimi huwa napenda kuandika sana kwa mkono. Japokuwa wakati mwingine huwa napendelea kuandika kwa kompyuta. Na kwa sababu kompyuta maramingi huwa haipatikani huwa napendelea kuandika kwa mkono. Hiyo ndiyo mimi napendelea zaidi. Kuandika kwa mkono hunipa wakati mraisi wakurakebisha mahali ninapo kosea. Japokuwa kwa wakati mwingine pia inaweza kuwa ni ngumu kudumisha sentensi.

Ndiyo nimewai kuhudhuria tamasha la mziki. Ilikuwa uzayovu mzuri kwa sababu ilinipa nafasi ya kufurahia mziki moja kwa moja kuwana vipaji vya wasanii na kushirikiana na watu wengine waliokuwa na shahuku sawa tamasha hunipa burudani huniondoa kwenye shuguli za kila siku na unifanya kudhamini zaidi sanaa na ujumbe unapitishwa kupitia mziki. Kwa hivyo.

Mimi hupenda kunywa chai ya maziwa asubuhi. Hili unipa kiburudisho wa kamili. Na pia ni muhimu kwa afya yangu. Huamsha akili yangu na huchangamsha mwili wangu. Ninapoanza shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, natumia video kama njia ya mawasiliano mara kwa mara. Huwa ni muhimu kwa mikutano ya kazi, mafunzo au mawasiliano ya kikazi. Ambapo, ujumbe unahitaji kueleweka kwa uwazi zaidi. Video, pia hufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi zaidi. Ikiruhusu kuona hisia, ishara za mwili na mwonekano wa muktadha. Jambu ambalo, husaidia kuepuka kutoelewana. Zaidi ya kazi pia naweza kuitumia kwa mawasiliano ya kijamii au familia na au marafiki walioko mbali ikirahisisha kushirikiana na kubaki karibu hata ukiwa mbali kimwili.